Kusharehekea mwaka mpya ni kitu kinachofanya moyo kuwa na furaha na matumaini mapya. Kwa kawaia mimi nasharehekea kwa kuanza kwa kutafakari mwaka ulio pita, kuangalia mambo ambayo niliyo fanikiwa, kufanya, changamoto ambazo nilikabiliana nazo na mafunzo ambayo niliyapata. Hii inasaidia kuona maendeleo yangu na kujua ni wapi ninajihitaji, kuboresha. Pia, huwa ninaweka malengo mapya kwa mwaka unaokuja kama vile kuboresha maisha yangu kujifunza kitu kipya au kufanikisha ndoto zangu. Malengo haya hupa huipa mwaka mpya mwelekeo na maana zaidi. Kisha, nasherehekea kwa kutumia muda na watu ambao ninawapenda familia marafiki au wale waliopo karibu naami. Tunakaa pamoja tukicheka, tukishirikiana hadithi za mwaka uliopita na kushukuru kwa baraka zote tulizo pata. Mara nyingi pia huwa kuna chakula kizuri, mziki na burudani ili kunifanya siku hiyo iwe ya furaha. Wakati wa usiku, nasherekea kwa kuona tafaki au kutazama sherehe za mwaka mpya kwenye televisheni. Na hapo, napata hisia ya furaha na matumaini. Mwisho wa siku, ninashukuru kwa uzima na kuomba mwaka mpya uwe na mafanikio, amani na baraka nyingi. Kwa hivyo, kusharehekea mwaka mpya kwangu ni mchanganyiko wa shukurani matumaini na furaha.

Nikiwa kazini na ninahitaji msaada, mara nyingi ninafanya mambo haya ili kupata msaada wa haraka na kwa ufanisi. Kwanza, napanga vizuri ni kitu gani hasa ninachohitaji ili niweze kuelezea kwa uwazi, kwa mtu na kunisaidia. Hii ni muhimu ili asieleweke vibaya au kunipa ushauri usiofaa. Kisha ninafanya juhudi kuzungumza na mtu anayefahamu zaidi au mwenye uzoefu zaidi kwenye kazi hiyo. Anaweza kuwa mwalimu, meneja au mfanyakazi mwenzangu ambaye asha kutana na changamoto kama hiyo. Mara nyingi nimuulize kwa heshima na kwa njia ya uwazi kama samahani. Unaweza kunisaidia na hili? Au, unaweza kunielekeza jinsi ya kufanya hatua hii kwa usahihi? Ili nionekane mtaalamu na si kama nimeshindwa. Pia napenda kutumia rasilimali zilizopo kama vile mwongozo wa kazi, maelekezo ya kampuni au mifumo ya mafunzo ya ndani ili kujifunza kwa haraka. Nikipata msaada huwa ninaandika vidokezo au hatua muhimu ili niziweke tena kwenye tatizo lile lile. Na hivyo kuweka kujitegemea baadae. Mwisho, nikiwa nimepata msaada huwa ninashukuru mtu aliyenisaidia kwa kuwaona dhamani ya msaada wao na kuonyesha kuwa ninadhamini muda wao. Hii husaidia pia kuendeleza ushirikiano mzuri kazini na kujenga mahusiano ya kazi yenye nguvu.

Somo nililopenda shuleni ni kiingereza. Na ninalipenda kwa sababu kilinifanya nijiskie kuwa na uwezo wa kuelezea mawazo yangu kwa urahisi na kwa ufasaha. Kiingereza kilinifundisha jinsi ya kusoma, kuandika na kuzungumza kwa lugha ambayo inatumia duniani kote. Hivyo ilinifanya nijiskie kuwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa katika maisha, katika darasani. Nilifurahia sana masomo ya usomaji na uandishi kwani yali nisaidia kujifunza maneno mapia, sarufi na jinsi ya kuunda sentensi zinazo fanya maana. Nilipenda pia kujifunza jinsi ya kuwasilisha mawazo yangu kwa hadithi au insha. Kwa sababu niliona kuwa nikiweza kuandika vizuri, nitaweza kuelezea hisia zangu, ndoto zangu na hata mambo ambayo ni nayo yaona kwenye maisha ya kila siku. Pia, kiingereza kilinifundisha jinsi ya kuelewa hadithi au vitabu kwa undani. Na hilo lilinifanya nifurahie kusoma vitabu tofauti, kujifunza maadili na kuongea na wezangu kuhusu yale nilio ya soma. Nilipenda sana wakati wa kuzungumza darasani kwani nilihisi kuwa ninaongea na ulimwengu mzima. Niliweza kujifunza jinsi ya kuongea kwa hakika mbele ya watu na hivyo kuondoa uwoga wa kuzungumza hadharani. Pia, walimu wangu wakiingereza walikua wakinisaidia kuelewa misemo, maneno ya kipekee na jinsi ya kutumia lugha kwanjia sahihi. Na hivyo niliweza kupata ujasiri wa kuzungumza na watu wengi. Kwa hivyo, kiingereza kilikuwa somo nililopenda sana kwa sababu kilinifungua milango ya kujifunza, kuwasiliana na kufanikiwa katika maisha ya baadae.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kutembea msituni kuna nifanya nijisikie karibu na asili. Na kunatoa amani ya kipekee moyoni. Napenda harufu ya miti, sauti ya ndege na upepo wa asili unaokunyesha baridi kidogo. Mahana inafanya akili yangu kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Pia, msitu huwa ni na mandhari nzuri na ya kuvutia. Mara nyingi kunapokuwa na miti mingi, kunafanya kuwepo kwa kivuli na kutengeneza, mazingira ya kustarehe ni napopata nafasi ya kutembea mstuni. Huwa ninafurahia kuona mimea tofauti maua na hata wanyama wadogo wa porini ambao huonekana kwa utulivu. Aidha, kutembea msituni kunanisaidia pia kiafya kwa sababu ni mazoezi ya mwili ambayo huchangia nguvu, uvumilivu na afya ya moyo. Ninafurahia hatua za kutembea kwa pole pole na kuzingatia kila kitu kinacho nizunguka kwani kunanifanya niwe na mawazo mazuri na furaha. Kwa upande wa kiakili, msitu huwa kama sehemu ya kutafuta muundo mpya wa mawazo au tukio kutia moyo. Hasa wakati nimekuwa na shughuli nyingi za kazi au shule kwa hivyo kwa ujumla napenda kutembea msituni kwa sababu kuna nipa amani, furaha na afya nzuri na pia kuna nifanya nijisikie kuwa karibu na uzuri wa asili.

Ninapenda sana juisi ya matunda, hasaa zile zinazo leta ladha ya asali, ladha ya asili na nguvu. Kwanza kabisa, napenda juisi ya chungwa kwa sababu nitamu na yenye viwango vizuri vya acidi. Na inatoa nguvu haraka hasaa asubuhi, juisi ya chungwa pia ina vitamin C nyingi, hivyo inanisaidia kuimarisha kinga ya mwili na kunifanya nijisikie freshi. Pili, napenda juisi ya embe hasa inapokuwa laini na yenye harufu nzuri. Inaladha tamu na kidogo ya kichi na inafanya siku kuwa na furaha, juisi ya embe pia ni nzuri kwa afya kwa sababu ina nyuzi nyuzi za virutumbisho muhimu. Aidha, napenda juisi ya parachichi kwa sababu ni yenye nishati na inabaki mwilini kwa muda, hasaa ikiwa ina ongezwa kidogo sukari au siagia kukaranga. Juisi ya parachichi huwa laini na yenye utamu wa kipekee na inapo fanywa vizuri inakua kama smoothie ya afya. Pia napenda juisi ya matunda mchanganyiko kama vile chungwa na papai au embe na zabibu kwa sababu mchanganyiko huo unaleta ladha tofauti na yakuvutia. Kwa ujumla, juisi ninayo ipenda ni ile inayo leta ladha nzuri, nguvu na afya. Mara nyingi huwa ni ile inapatikana kwa matunda safi ya asili.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa njia ambayo inafanya mawasiliano kuwa wazi ya heshima na yenye kueleweka. Kwa kawaida, napenda kuzungumza kwa lugha rahisi na ya wazi, ili mtu yoyote aweze kuelewa bila shida. Hii inamaanisha kutumia sentensi fupi, kuelezea mawazo kwa mpangilio na kuuliza maswali ya kuthibitisha kama mtu ame kuelewa. Pia napenda kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu, maana ninasikia kwamba mawasiliano bora huwanza kwa kusikiliza kuna nisaidia kuelewa hisia na mahitaji ya mtu mwingini. Na hivyo, nijibu kwa njia inayofaa. Pia napenda kuwasiliana kwa heshima na adabu hata kama kuna tofauti ya maoni. Hii ina maanisha kuepuka maneno ya kuchukiza au ya kuudhi na baada yake kutumia maneno ya kujenga na yenye kujenga uhusiano. Nikiwa na kitu cha kueleza, napenda kufanya hivyo kwa utulivu na kwa uwazi, ili mtu asije, akahisi, anashutumiwa. Haidha, napenda kuwasiliana kwa njia ya kuonyesha msaada na huruma, hasa pale mtu anapokuwa na shida. Kwa ujumla, nimependelea mawasileno ambayo yanajenga, uwaminifu, yanakuza ushirikiano na yanatoa suluhisho badala ya kuleta mgogoru.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni nyingi na zinatokea kwa sababu kazi inamahitaji tofauti na watu wa aina mbalimbali. Kwanza kabisa, changamoto kubwa ni msongamano wa kazi. Wakati mwingine kazi inakuwa nyingi na muda wa kumaliza unakuwa mdogo. Hivyo, unajikuta nikifanya kazi kwa haraka na mara nyingi nashindwa kufanikisha kila kitu kwa ubora unaotakiwa. Hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo na uchovu. Hasa pale ninapokuwa na majukumu mengi ya kusimamia au kuripoti. Pia, kuna wakati napata changamoto ya kukosekana kwa rasilimali kama vifaa au tarifa muhimu. Na hivyo kazi inachelewa au inakuwa ngumu kufanyika kwa ufanisi. Pia changamoto nyingine ni mawasiliano yasiyo ya wazi kati ya wafanyakazi au uongozi. Wakati maelekezo hayachaeleweka vizuri au kuna mawasiliano ya upotoshaji, kazi inaweza kukosekana mwendo au kutokea makosa. Hii huleta kuto kuelewana na kushindwa kufika malengo ya timu. Haidha, changamoto ya migugoro ya watu pia inaweza kutokea kama tofauti za mitazamo, misimao au tabia za watu. Na inahitaji uvumilivu na uwazi na ujuzi wa kutatua migogoro kwa njia ya amani. Mwisho, changamoto ninayo kutana nayo ni kutokuwa na motisho wakati wakukoza malipo au kutambuliwa kwa kazi nzuri. Hii inaweza kufanya kazi kuwa ya kawaida na kuondoa hamu ya kufanya vizuri. Kwa hivyo, changamoto kazini ni nyingi, lakini zinapo nyemelewa kwa mpangilio na mawasiliano mazuri, kazi inaweza kuwa rahisi na yenye mafanikio.

Ninapenda wanyama wa aina mbali mbali, lakini hasa wale ambao ni wafalme, wautulivu, wema na uzuri wa asili. Kwanza kabisa, napenda sana mbwa kwa sababu ni wanyama wakujitolea, waaminifu na wanapenda watu. Mbwa huwa wakiweka tabia ya ulinzi na urafiki kwa wakati mmoja. Nanapenda jinsi wanavyo weza kufanya marafiki wakaribu wa binadamu. Pia napenda paka kwa sababu ni wanyama wapole, wenye heshima na wanaweza kuwa marafiki wakaribu. Paka pia ni wanyama wakupendeza kwa sababu wanapenda kuoga kwa utulivu na huwa wakiwekwa tabia ya upole na hali ya upole na utulivu. Either napenda pia wanyama waporini kama twiga na tembo kwa sababu ni wanyama wakubwa na wakuvutia. Twiga ni mrefu na anasura ya kipeke na napenda jinsi anavyo kula majani juu ya miti kwa utulivu. Tembo ni mnyama wa busara na nguvu na napenda jinsi wanavyo shirikiana katika kundi na kuwajali watoto wao. Pia napenda wanyama wandege kama tai na kuku wa porini kwa sababu wananguvu na uzuri wandege. Kwa ujumla, napenda wanyama ambao wanatabia nzuri, wanao onekana wema na wanaonyesha uzuri wa asili kwani wananifanya nijisike karibu na dunia ya wanyama.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu kunanipa hisia ya uhuru na kunifanya niwe na afya nzuri. Napenda jinsi, mwili unavyopata nguvu, moyo unavyofanya kazi vizuri, na viungo vyote vya mwili vinavyopata msukumo wa afya. Kutembea pia kunanifanya niwe na muda wa kutafakari na kupumzika akili, hasa wakati ninafanya kazi nyingi au nikiwa na mawazo mengi. Aidha, kutembea kwa miguu kunanisaidia kuona mandhari nzuri kama mtaa, bustani au msitu. Na mara nyingi napenda kuona mazingira mbalimbali wakati nikipita. Ni njia nzuri ya kujiburudisha bila kutumia pesa nyingi. Na pia ni mazoezi ambayo hayahitaji vifaa maalumu. Kwa hivyo nikiwa na muda napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kunanipa afya, furaha na muda wa kujitafakari.

Hapa ni baadhi ya mambo ninayofanya. Kwanza, ninatumia begi ya kitani au begi ya maridadi. Badala ya kutumia begi za plastiki dukani, napendelea kutumia begi za kitani au begi zinazoweza kutumika tena. Hii husaidia kupunguza idadi ya begi za plastiki zinazo tupwa. Pili, ninachagua kanuni bidhaa zenye. Ninachagua kununua bidhaa zenye pakiti za karatasi au chuma wakati ninaweza na nunua bidhaa ambazo hazina pakiti za plastiki au ninachagua zile zinye pakiti ya karatasi, glasi au chuma. Hii inasaidia kupunguza taka za plastiki. Tatu, ninatumia chupa za maji zinazoweza kutumika tena. Badala ya kununua maji ya plastiki kila mara, ninatumia chupa ya maji ya chuma au plastiki yenye ubora wajuu ambayo inaweza kutumika tena kwa muda mrefu. Hii inapunguza kununuwa chupa nyingi za plastiki. Nne, ninakataa bidhaa za plastiki za kutumia mara moja. Ninajaribu kuepuka kutumia vitu kama vikombe vya plastiki, vyombo vya plastiki, vyakula maramoja, mizigo ya plastiki, badala yake ninatumia vyombo vya chuma, glesi au vikombe vinavyoweza kusafishwa. Ninachanganya taka na kuzitenganisha, ninajitahidi kutenganisha plastiki kwa taka nyingine ili iwe rahisi kuchakatwa. Hii husaidia kupunguza taka na kuhakikisha plastiki inapopatikana inapokolezwa kwa usahihi. Kwa kufanya mambo haya na kupunguza matumizi ya plastiki na kusaidia kulinda mazingira kwa njia ndogo ndogo lakini yenye maana.

Utaratibu wangu wa jioni huwa naanza baada ya kazi au shughuli za mchana kuisha na mara nyingi huwa na mpangilio wa kufanya mambo kwa utulivu ili kujiandaa kwa usiku. Kwanza, napenda kuchukua mda kidogo kupumzika na kuondoa uchovu wa siku. Hii inaweza kuwa kwa kukaa kwa kimya kidogo kusikiliza mziki wa utulivu au hata kutazama sehemu fupi ya video ya burudani. Baada ya hapo, huwa ninafanya kazi ndogondongo za nyumbani kama kupika au kuandaa chakula cha jioni. Ninapenda kuhakikisha chakula kinakua safi na chenye lishe kwa sababu ni muhimu kwa afya na kunifanya niwe na nguvu kwa siku inayofuata. Mara nyingi, baada ya chakula, napenda kufanya shugli za kujitunza kama kuoga, kuosha meno na kuandaa nguo za kesho. Hii husaidia kuweka mwili safi na kuondoa uchovu wa siku. Pia napenda kutumia muda wa kusoma au kujifunza kitu kipya, kama kusoma kitabu, kuangalia masomo au kujifunza maneno mapya. Hii ni muhimu kwa sababu inanifanya niendeleze akili na kujijenga kielimu. Baada ya hapo, mara nyingi huwa ninafanya mazoezi madogo kama kutembea kwa dakika chache au kufanya stretching, hasa ikiwa siku ilikuwa ndefu. Hii husaidia mwili kupumzika na kuandaa usingizi mzuri. Mwisho wa jioni napenda kuwa na mda wa kuzungumuza na familia au marafiki, au hata kutafakari kuhusu siku niliopita na kueka malengo ya kesho. Hii husaidia kuondoa mawazo, mabaya na kuingia usingizini kwa amani. Kwa kawaida, huwa ninalala saa ambayo inanifanya nisimame mapema na kwa nguvu. Na napenda kulala kwa utulivu ili niweze kuamka tayari kwa shughuli za kesho. Kwa hivyo, utaratibu wangu wa jioni ni mchanganyiko wa kupumzika, kutuliza mwili, kujifunza na kujiandaa kwa usingizi.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au mchango na kwa kawaida hufanyika kwa njia ya kukusanya msaada kwa jamii, kwa waathirika au kwa wale wanaohitaji msaada. Kwa mfano, mara nyingi napenda kutoa sadaka kwa watu wasioweza kujitegemea kama wazee wasio na watoto, watoto yatima au watu walioathirika na majanga. Hii ni muhimu kwangu kwa sababu inasaidia kupunguza shida kwa watu wengine na kunifanya ningisikie kuwa nimechangia katika jamii yangu. Pia napenda kutoa michango wa shughuli za kanisa au taasisi za kijamii kama misaada ya chakula, nguo au msaada wa elimu kwa watoto wasiojiweza. Kwa kawaida, natoa kiasi kidogo lakini mara kwa mara kwa sababu nadhani ni bora kutoa kwa njia ya endelevu badala ya mara kwa moja tu. Aidha, napenda kushiriki katika miradi ya kusaidia mazingira kama kupanda miti au kusafisha maeneo ya jirani. Kwani hayo pia ni mchango kwa ustawi wa jamii kwa hivyo kwa ujumla? Napenda kutoa sadaka au michango kwa sababu inatoa furaha na inasaidia wengine kwa njia ya dhati.

Mimi ni mtu wa kuwahi, yaani napenda kufanya mambo kwa wakati na siwezi kuchelewa sana. Kwa kawaida, napanga ratiba yangu vizuri na kuanza mapema ili nipate, kufika au kumaliza kazi kabla ya muda uliopangwa. Hii inasaidia kuepuka msongo wa mawazo na pia kunifanya niwe mtaalamu na mwenye nidhamu. Hata hivyo, kama kuna jambo la dharura au mabadiliko ya ghafla, kunaweza kutokea kuchelewa kidogo lakini bado napendelea kufanya jitihadi za kufika haraka. Kwa hivyo, kwa ujumla, ninaweza kusema kuwa mimi ni mtu wa kuwahi, maana napenda kuwa tayari na kuwa na wakati wa kufanya mambo bila haraka.

Harufu ninayeupenda zaidi ni harufu ya maua ya lavenda. Kwa kweli, harufu hii inanifanya nijiskie utulivu na amani mara moja. Inanikumbusha wakati wa mapumziko na usingizi mzuri. Maana Lavenda mara nyingi, hutumika kwa vitu vya kupumzika kama mafuta ya masaji, sabuni na mafuta ya kupaka kitandani. Harufu yake ni laini, safi na yenye uhai. Lakini sio kali sana kiasi cha kuni, kukasirishwa. Ninapo inuka, ninapo amka asubuhi na kuiona au kuisikia harufu ya Lavenda, ninahisi kama siku inaanza vizuri na akili yangu inakuwa inaseti kwa utulivu. Pia harufu ya Lavenda inanikumbusha mazingira ya bustani inaasili na hivyo inanifanya niwe na hisia nzuri ya furaha na utulivu ndani ya moyo.

Kwa kawaida, ninapenda mwezi wa disemba zaidi. Hii ni kwa sababu disemba huwa ni mwezi wa furaha na kumbukumbu nyingi nzuri. Kwanza, watu wengi huwa wanapumzika, wanapanga likizo na kuna sherehe za mwisho wa mwaka kama Christmas na mwaka mpia. Hii inafanya mazingira ya disemba kuwa ya furaha, upendo na mshikamano kwa familia na marafiki. Pia ni mwezi wa kutia matumaini kwani watu wengi huanza kupanga malengo ya mwaka mpya na kutazamia mambo mazuri yanayo kuja. Pili, disema pia huwa na hali ya hewa nzuri kwa watu wengi na siku zinakuwa fupi kidogo na utulivu wa kipekee. Ni mwezi wa kukusanyika, kuonja vyakula vya kipekee na kusherehekea mafanikio ya mwaka uliopita. Kwa hivyo, disemba ni mwezi wa furaha, upendo na matumaini na ndiyo maana wengi wanaupenda.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ubinafsi na kujiona bora kuliko wengine. Napenda watu wawe na heshima na watoe nafasi ya wengine. Lakini ubinafsi unamaanisha mtu anajiona kama ni wajuu na anapendelea kujilinda yeye mwenyewe bila kujali wengine. Hii inachangia migogoro kwa sababu mtu anapojiona bora, anashindwa kusikiliza maoni ya wengine na hupendi kuwatumia au kuwakutana kwa maneno au vitendo. Tabia hii inanikera sana kwa sababu inavunja heshima na kuleta hali ya kutokuwa na upendo katika mahusiano. Pili, tabia ya kuzungumuza bila heshima pia inanichukiza. Mtu anayezungumuza kwa maneno mabaya kumtukana mwingine au kumchekelea kwa sababu ya makosa yake. Anafanya mazingira kuwa ya chuki na huzuni. Ninaamini kila mtu ana makosa na tunapaswa kumsaidia. Mwingine badala kumtukana. Watu wenye tabia ya kutukana huwa hawazingati hisia za wengine na hii inachafua mahusiano na kuleta migogoro. Mwisho tabia ya kudanganya na kujifanya inanichukiza sana. Mtu anayesema mambo yasiyo ya ukweli ili apendwe au apate faida. Anafanya watu kushindwa, kumuamini, hii inasababisha kuanguka kwa imani na inaweza kuharibu urafiki au mahusiano ya karibu kwa hivyo. Tabia ninazozichukia zaidi ni ubinafsi kutojali wengine na kudanganya.